Napenda muziki inayo sifu Yesu napenda muziki inapo inayo inayo lisha roho yangu inayo lisha moyo wangu napenda muziki inayo ongea kuhusu pendo wa Yesu na wokovu wake na kumwabudu.

Napenda msimu wa Krismasi kwa sababu tunapata kupumzika watu wengi wanapata kupumzika na hakuna ile haraka inayokuwanga wakati mwingine wa mwaka kama watu wanapata kupumzika.

Ninapopatanana udhaifu wangu kazini ninaambia mfanyikazi mwenzangu mmoja anisaidie kwa hilo jambo kama anajua anaeza nisaidia kutenda mema kutenda vyema na kufanya vyema zaidi ya ninavyojua.